Kitu kipya ambacho ningependa kujifunza ni kujiendeleza na ujuzi wangu zaidi katika teknolojia. Hasa upande wa kutengeneza mifomu na tovuti za kisasa. Tayari nina msingi wa HTML na CSS lakini ningependa kuenda hatua ya juu zaidi kwa kujifunza JavaScript frameworks za kisasa na hata backend ili niweze kutengeneza miradi kamili kuanzia mwanzo hadi mwisho. Kujifunza hili kutanipa uwezo wa kutatua matatizo halisi na kuunda suluhisho zinazoweza kutumiwa na watu wengine. Mbali na teknolojia, ningependa pia kujifunza ujuzi wa mawasiliano na uongozi. Ninaamini kuwa kujua kuwasiliana vizuri, kusikiliza wengine na kuongoza timu ni ujuzi muhimu sana katika kazi na maisha kwa ujumla. Ujuzi huu utanisaidia kufanya kazi vizuri na watu tofauti kushirikiana kwa ufanisi na kujenga mahusiano mazuri. Pia, ningependa kujifunza zaidi kuhusu kujitambua na kujisimamia. Kwa vile, kupanga muda kuthibiti msongo wa mawazo na kuweka malengo ya muda mrefu. Kujifunza mambo haya kutanisaidia kuwa mtu alie pangika, mwenye nidhamu na mwenye mwelekeo mzuri wa maisha. Kwa ujumla ningependa kujifunza vitu vipya kwa sababu kunanifanya nikuwe kama mtu kunifungua mawazo mapya na kunipa uwezo wa kukabiliana na changamoto za maisha na sasa na za baadaye kujifunza ni mambo la muda mfupi kwangu bali ni safari ya maisha.

Mazingira ni nyumba yetu sote na ku kualinda ni kama kulinda uhaiwetu wenyewe Kwangu mimi mazingira si kitu kilicho mbali nami ni hewa ni nayo vuta, maji ni nayo kunywa na ardhi inayo stawisha chakula changu. Hatua yangu ya kwanza kulinda mazingira inaanza na kuielewa Ninav na nidhamu ya kibinafsi Nimeacha kujiona kama mtumiaji wa rasilimali tu na nimeanza kujiona kama mwakilishi au mlinzi wa rasilimazi rasilimali hizo. Hii inamaana kwamba kila uamuzi ninao ufanya kuanzia asubuhi hadi jioni unazingatia athari zake kwa asili. Mimi hutumia mbinu ya punguza tumia tena au rejesha kwa kimombo reduce, reuse, recycle katika maisha yangu ya kila siku, kwa mfano kupunguza plastiki. Nimeacha kabisa kutumia mifuko ya plastiki ya mara moja, daima inabeba nabeba mfuko wangu, wa kitambaa ninapoenda sokoni au madukani, pia ninatumia chupa yangu ya maji ya kudumu badala ya kununua maji ya chupa za plastiki kila siku. Ya pili, usimamizi wanishati na maji. Mimi ni muangalifu sana na matumizi ya umeme. Nina hakikisha taa na vifaa vyovote vya kikieletroniki zimezimwa kama havitumiki. Vile vile nimetumia maji kwa uangalifu mkubwa ni kirekebisha mabomba yanayo vuja na kututumia maji mingi kuliko yanavyo hitajika wakati wakuoga au kufanya usafi. Ya tatu upandaji wa mti kila mwaka nina lengwa la kupanda angalau miti mitano mti ni ishara ya matumaini na ninaambini kuwa ikiwa kila moja yetu atapanda mti moja tutaibadilisha sura ya dunia yetu haraka sana. Zaidi ya hatua zangu binafsi mimi hujaribu kuwa balozi wa mazingira. Katika mazingira yangu ya kazi yaki na kijamii kwa mfano, ofisini kwetu nimekua mstari wa mbele kuhimiza matumizi ya kidigitali. Badala ya kuchapisha karatasi ovyo nina washawishi wenzangu kuweka taka katika makundi. Taka zinazo oza na zile zisizo oza ili kurahisisha mchakato wa kuzishugulikia. Na amini kuwa, elimu ndio silaha kubwa. Hivyo, mimi hutumia nafasi yoyote kuzungumza na vijana na watoto kuhusu umuhimu wa kutunza mitaro na kutotupa takataka barabarani. Mwisho wa siku kulinda mazingira si kazi ya serikali au mashirika makubwa pekee ni kazi ya kila mmoja wetu. Ninajivunia kuwa sehemu ya suluhisho badala ya ya kuwa sehemu ya uchafuzi. Inanipa amani na moyo nikijua kuwa hatua zangu ndogo zinasaidia kupunguza ongezeko la joto duniani na kulinda viumbwe hai. Ahadi yangu ni kuendelea kuishi kwa mazingira asili Kwa sababu tikituza mazingira mazingira yatatu tunza sisi na vizazi vietu vijavyo.